Napenda kuenda sinema mara chache. Si kila wiki lakini angalau mara moja au mbili kwa mwezi. Kulingana na muda na filamu zinazoonyeshwa. Huwa napenda kwenda pale panapokuwa na filamu nzuri au mpya ambayo nimekuwa nikisubiri. Kwangu kuenda sinema ni njia ya kupumzika na kubadilisha mazigira. Inanipa nafasi ya kufurahia hadithi, sauti na picha kubwa kwa utulivu, tofauti na kutazama nyumbani. Wakati mwingine, mimi upenda kwenda na marafiki au ndugu kwa sababu uongeza burudani na kufanya tukiwa liwe la kufuraiisha zaidi.